Mbali naitwa jeske ningepanda kueleza juisi ya matunda ni nayo ipenda juisi ya matunda ni nayo ipenda ni juisi ambayo imetengenezwa kwa matunda ya tufa kwa jina lingine ni apple. Ni juisi ambalo hukua na afya nzuri ambayo imetengenezwa na madini mengi ambayo inasaidia mwili ni njuisi ambao hukua tamu.

Habari naitwa jese nataka kukuelezea kitu ambacho nilichokifanya asubuhi hii. Niliamka mapema sana saa ya thenashara. Nikaomba na kisha kutoka kwa kitanda nikaingia kwa bafu nika piga mswaki halafu nikaenda kutayarisha kiamsha kinywa. Kisha baadaye nikakaa chini nikakunywa kiamsha kinywa changu na baadaye kuanzia na kazi ya siku hiyo. Kwa hivyo.

Habari naitwa Jesse ningependa kuelezea nini naweka kufanya niwe na afya nzuri. Kitu ambacho ninafanya ila kuwa na afya nzuri ni kuhakikisha ya kwamba nimekula chakula ambacho kina madini mazuri ambacho kina vitamini ambao kinanipa nguvu mwilini. Kama vile maziwa nyama mayai na zinginezo.

Ambali naitwa jesi ningependa kuelezea kama napenda kulima bustani. Napenda kulima bustani kwa sababu unapolima bustani na unayaeka maua. Bustani huwa inavutia sana sana sana unapoeka maua ya langi tofauti tofauti na pia maua husaidia kutengeneza hewa na kuleta upepo mzuli wenye hewa.

Habari naitwa Jesi ningependa kuelezea kama napenda chakula ambacho kina mafuta ama kisichokua na mafuta Mimi hupenda chakula ambacho hakina mafuta kwa sababu mafuta mingi huwa inaharibu mwili na pia ni mafuta mingi huwa inaeza kuleta madhara na magonjwa ambayo yasiyoeleweka.

Habari ninaitwa Jesie, ningependa kuelezea kama ninapenda kutembea kwa ramani au gps. Ninapenda kutembea kwa gps kwa sababu gps itakuelekeza tizuri bila tatizo lolote. Utaweza kufuata inaweza kukupeleka hata pahali ambapo haujui. Kwa sababu itaenda ikuwe kitu pahali ambapo ulikuwa umeielezea.

Habari ninaitwa jessie ningependa kuelezea kama nimewahi fanya yoga hapana sijawahi fanya yoga kwa sababu Yoga ni kitu ambao mimi sikifahamu vizuri. Napenda kufanya tu mazoezi ya kawaida ambayo watu hufanya katika manyumba za jimu. Pia yoga ni kitu ambacho hakiendani na imani.

Habari naitwa jezi ningependa kueleza vile ninapopokea maoni kutokona kwa mengine. Huwa napokea maoni kwa kueza kuelewa vizuri kuangalia venye uyo mtu ananiyelezea. Kuangalia kujaribu kulinganisha maoni yake na maoni yangu kuangalia tofauti yake na kuweza kukaa chini na kujadiliana.

Mbali, ningependa kueleza ushauli ambao huwana mpa mtu anayeanza kazi. Ushauli ambao huwanapea mtu akianza kazi ni kwamba anafaa atafute kazi pahali a mbapo pamnafaa ambapo ataweza kuwa anafika kwa wakati ulio ambiwa. Pahali a mbapo ataweza kufanya kazi kwa amani Ninapia kama ni kazi ambayo anataka kufungua kama biashara anafaa kuangalia pahali a mbapo kuna wateja.

Mbali naitwa jessy ningependa kueleza kitu ambacho huwa nakifanya wakati wa baridi kali. Wakati wa baridi kali huwa nanunua manguo ambayo ni mazito manguo ya manyoya. Manguo ambayo yataweza kunizuia baridi kali na kuhakikisha ya kwamba ninakunywa vinywaji ambazo ni vya moto. Ndiyo kuweza kujikimu kwa hiyo baridi.

Habari naitwa jese ningependa kuelezea mahali ambapo huwa nasomea habari mtandaoni. Huwa nasomea habari mtandaoni katika mtandao sana sana wa youtube ama facebook. Napenda kuangalilia kwa mtandao wa youtube na facebook kwa sababu habari zina huwa wanaleta za hivi punde utajua kitu ambacho kinaendelea hata kwa dunia mzima kwa wakati huu.

Habari, naitwa Jesi na ningependa kuelezea kama napenda kula samaki, ndio napenda kula samaki kwa sababu samaki ni chakula ambacho kinasaidia mwili. Samaki ni chakula ambacho kina vitamini nzuri sana sana vitamini D ambayo huwa inasaidia kwa kusaidia kuimarisha akili ya mtu, na pia samaki ni chakula kitamu sana.

Ka mbali naitwa jesi ningependa kuelezea vipi ninavyo hisi ni kisubili kwenye mstali. Kwa wakati mwingine huwa na hisi ya kwamba nimechoka sana sana kama mstali ni mlefu sana. Lakini kama mstali ni mfupi huwa tu na jikaza na goja na subili hadi wakati ambapo nitakapo fikiwa.

Mbari china naitwa jese ingipenda kwelezea jinsi inavyo eka. Neno lasili. Neno lasili ni neno ambalo mtu hafai kulitowa ama kuliambia mtu mwingine. Manake hukisha lisema mtaanza kuwenea. Kwa hivyo mimi huwa na jalibu kunyamaza na kujalibu kuangalia vipi inavyo eza kujitatulia neno langu lasili. Na kuweza kuweka ya kuambia mtu nisinche likajulikana na labda ni neno ambalo linaweza lete ya mtu.

Mbali naitwa Jesi. Ningependa kuelezea mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembelea. Mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembelea ni mji wa israeli. Mji ambao ume tengena umetajwa katika bibilia. Ni mji ambao watu wengi wanaujua ya kwamba huko ndiko mwokozi yesu wa wakristu alipo zaliwa.

Habali naitwa jesi ningependa kuelezea masaa ambayo huwa nalala kwa kawaida. Huwa nalala masaa masita sana sana kwa sababu hiyo ndiyo masaa yenye mimi huwa namaliza kazi na kwa wakati mwingine hiyo ndiyo masaa yenye huwa napata ninaweza kulala vizuri kwa sababu nikizidisha masaa sita siezi nikaweza kupata usingizi inavo.

Habari, naitwa Jesi ningependa kuelezea nguo ambazo ninazopenda kuvaa. Ninapenda kuvaa nguo au zenye zinakaa suruali kwa sababu ni nguo ambazo zinaeza kunipea amani sana sana wakati ninapofanya kazi. Na pia ni nguo ambazo kila mtu anapenda kuzivalia na ni nguo ambazo zinapendeza sana.

Habari naitwa Jessy ningependa kuelezea. Kama huwa navaa saa. Apana. Huwa sivai saa. Kwa sababu ninayo rununu yangu ambayo mimi huwa nabeba mahali popote niendapo. Kwa hivyo nikitaka kuangalia saa huwa naangalia katika kwa rununu yangu ijapokua najua kuna watu wenye mnapenda kuvaa saa hata kama ikiwa marembesho but kwangu mimi huwa.

Habale naitwa jesi ningependa kuelezea kama ninaishi pahali ya ambapo nilizaliwa hapana. Siishi pahali ambapo nilizaliwa kwa sababu pahali ambapo napoishi kwa wakati huu mi pahali ambapo nilikuja, nilisafili kutoka nyumbani nikaja kufanya kazi hapa. Kwa hivyo ninapaishi hapa kwa sababu ya kazi na sio kuzaliwa.

Habari naitwa Jese ningependa kuelezea jinsi ya tabia ya watu ambayo ninayochukia, tabia ya watu ambayo ninayochukia, ni watu ambayo hawawezi weza kuchunga mdomo wao, watu ambao huwa wanarusha maneno makali kwa watu wengine watu ambao huwa utapata mtu anaaza kumtukana mtu mingine bila hata sababu, ama hata bila kuelewa vizuri kuhusu huyo mtu.

Habari, naitwa Jesse, ningependa kuelezea kama nimewai enda kwenye tamasha la mziki. Ndio, nimawai kuenda kwenye tamasha la mziki wakati niipokuwa shule ya upili. Tulikuwa tumeenda kushindana na shule zingine. Ambapo kila shule walikuwa wanaimba kutoa nyimbo zao na ili kuweza kushindana.

Habari, naitwa Jesse, ningependa kuelezea uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi. Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni kuzoea kufanya kazi yangu kwa bidii, kuweza kuipanga vizuri, kuweza kuiangalia vile inavyofaa, nakuweza kuiweka kwa utaratibu.

Habari, naitwa Jesse, ningependa kuwanza jinzi, ninavyo anza mradi mpya wakazi. Uwa naanza mladi mpya wakazi kwa kujipanga siku kadha before ata nianze hiyo kazi. Huwa naandaa kila kitu kinacho hitajika, ndiyo ikifika hiyo siku niwe kila kitu kiko tayali bila kusubuka.

Habari naitwa Jesi nigependa kuelezea mala ninayoyoga kwa siku. Huwa anaoga mara moja kwa siku sana sana wakati wa jioni. Ninapo maliza kazi huwa naingia kwa bafu ninaoga ila kuweza kujiandaa kuenda kulala. Sipendi kuoga mara mingi kwa sababu daktari anaelezea mtu ya kwamba kuoga mara mingi sio kusaidia.

Habali naitwa chesi ningependa kuwaelezea. Lango ambalo linafanya nakuwa na muda mlefu kazini. Lengo ambalo huwa linafanya nakuwa na muda mlefu kazini ni kwa sababu huwa napenda kupanga kazi vizuri, huwa napenda kuwacha kazi ikiwa sababa, huwa napenda kama ni kuadika. Kila kitu kuieka penye inafaa.

Habari, naitwa Jesse, ningependa kueleza kitu ambacho ninacho penda kufanya na marafiki zangu. Huwa napenda kutembea sana sana wakati ambapo ni siku za wikendi. Tunaenda kutembea huko nje. Tunaeza tukaenda katika parks ama kwa malls ili tukaeza kujiburudisha ama kwenda hata kwa mahoteli unakukula tukiwa pamoja.

Mbali, naitwa Jesse, nikependa kwelelea kama napenda kupanda milima. Napenda kupanda milima, ingawa, inauchovu mwingi. Kwa sambabu, nimewayi upanda milima moja ambao huko katika inchi yangu ya Kenya. Milima unawo itwa milima rognot. Mbao ni milima mlefu. Na unakilomita mingi sana.

Habari naitwa Jese ningependa kuelezea. Kama napenda upepo au AC. Napenda upepo kushida AC kwa sababuAC upepo yake ni upepo ambayo inatengenezwa. Lakini upepo ya kawaida ni upepo ambayo yenyewe iliumbwa binafsi na mungu ambayo huwa inaleta harufu na upepeto mzuri.

Habari niite jesi ningepend kuelezea kama napenda kucheza na watoto. Ndiyo, napenda kucheza na watoto, sana sana, watoto, wachanga. Ambao mbado hawaja jielewa, ambao mbalo hawajaanza kutembea. Napenda kucheza na wao, kuwashika, kuwapea vitu za kuchezea, kuwachekesha na vinginezo.

Kama nimewai kuwona bahali. Ndiyo. Nimewai kuwona bahali. Kwa mala kadha nimewai kuwona bahali. Ambayo inayo itua Eden Ocean. Ambayo imegawanyisha nchi mbalimbali kama vile Mombasa na Tanzania na zinginezo.

Mbali, naitwa jesii, nike mda kwelezea kuhuzu mchazaji mmoja. Mpira wa kikapu bola. Mchazaji mmoja wa kickap anayeitua Dominic. Ni mchazaji ambayo, anajua kucheza vizuli. Na huwa anaisaidia timu yake na kuichazea kwa thamana na kuopendo mwingi.

Mbali, naitwa jese ningependa kuelezea. Na kama napenda kuandika au kuongea. Napenda kuongea kwa sababu ukiongea utaweza kuongea maneno mingi kwa wakati mmoja. Uwezi kalinganisha na kuandika na pia kuongea hauwezi ukachoka kama vile utakavyo choka kwa kuandika. Kwa sababu kuandika unatumia nguvu mingi.

Ambali naiwa Jese ningependa kuelezea kama huwa na soma gazeti. Ndiyo huwa nasoma gazeti. Kwa sababu napenda sana kujua mambo ya na vyokuwa kujua vyenye dunia inaendelea kujua kuhusu siasa kujua kuhusu mavazi na mabo mengine ambayo huwa ya naandikwa kwa gazeti ila kutuba uvahamu zaidi.

Habari naitwa Jessi ningependa kuelezea jinsi ninavyotumia simu yangu zaidi. Ninavyotumia simu yangu zaidi ni kwa kutumia kuwasiliana na watu. Ama familia kutuma ujumbe mfupi mfupi katika mtandao wa whatsapp ama pia kujiangalilia video katika mtandao wa youtube.

Habari, naitwa Jazzy. Ningependa kuelezea jinsi huwa nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Huwa na sheda kia siku yangu ya kuzaliwa. Kwa labda, kuenda uko nje kutembea. Huona mahali tofauti tofauti. Kama kuenda kwa buga la wanyama. Kuenda kwenye malls. Kuenda kwenye place kama.

Habari, naitwa Jesi ningependa kulezea nhuvu zangu ni zipi kazini. Nguvu zangu ni za kazini ni kuangalia kazi vizuri, kuweza kuongea na watu vizuri, kuweza kusikizana na wao, kuweza kutatua mambo mzuri, ili niwe na amani kabisa.

Habari naitwa jessy ningependa kuelezea jinsi ninavyoshughulikia kazi za dharura huwa nashughulikia kazi za dharura kwa kuweza kuheshimu hiyo kazi na kujua ya kwamba ni kazi ambayo pia inaeza ikakupea mapato mazuri na ni kazi ambayo inaeza pia ikakuinua kimaisha hata kama ni kazi ya dharura.

Bali, naitwa Jesi, ningependa kuelezea kama napenda kupiga picha. Ndiyo, napenda kupiga picha kwa sababu najua picha ni mzuri na zinaweza kukumbusha maisha ambayo yalikuwa ya kitambo. Napenda kuzipiga kisha kuzihifadhi kwenye mtandaoni ama pia kuiweka katika album yangu ya picha.

Mbali minaitwa jesi. Ningependa kuelezea kitu mbato huwa na kifanya ninapotaka kustarehe. Ninapotaka kustarehe kwanza mimi huhakishisha ya kwamba nimemaliza kazi ya abayo nilikuwa na faa kufanya. Kisha natafuta pahali ya mbapo pametulia na pahali ambapo nanchua tani kikaa ama nikistarehe. Nitaeza kupumzika na kustarehe it's really.

Habari? Naitwa Jesse, ningependa kueleza sifa muhimu kwa kiongozi mzuri. Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri, ni kiongozi ambaye analinda watu wake. Kiongozi ambaye anawaangalia watu wake na kuwafanyia kazi na kuweza kutimiza malengo yake aliyo ya ahidi. Kuweza kufanya kila kitu kwa utaratibu.

Habari, naitwa Jesi ningependa kuelezea kama nimewahi nunua tikiti za tukio. Hapana, sijawahi nunua tikiti za tukio kwa sababu mimi hupenda kujipanga mwanzo. Kabla ya kuenda pahali ama hata kusafiri ndio hiyo siku ikifika niwe nina tikiti mkononi tayari.

Habari, mimi naitwa Jesse. Ningependa kuelezea kama napenda kuchora au kupaka rangi mimi sana sana napenda kupaka rangi manake kuchora lazima mtu awe na kipaji cha kuchora na usipo kuwa na kipaji hauwezi weza kuchora kitu kizuri kwa hivo mimi hupenda kupaka rangi kwa sababu kupaka rangi ni kujifunza tu utajifuza na kuweza kuielewa vile utakavyo pata kutaka kuipaka.

Mbali naitwa jezi ningependa kuelezea timu ya mchezo ambao huwa naifuatia. Timu ya mchezo ambao huwa naifuatia ni timu ya uhutu mbali ambayo huwa inacheza mchezo wa muguu ama wakadada unaoitwa football ninapenda kuifuatilia kwa sababu najua ya kuwa ya kwamba ni muhimu kuwa support na kuweza kuwa shangilia ili wakaweza kufika bahali ambapo wanati.

Ambali naitwa jese ningependa kuelezea pahali pasuri abapo nimewai safili pahali pasuri abapo nimewai pasafili ni katika nchi ambayo iko uarambuni inayoitwa katal Katal ni inchi mzuri sana ni inchi safi ni nchi ambayo ikona teknolojia ya hali ya juu na ni nchi pia imeza kujiendeleza sana.

Kaa mbali naitwa jesi ningependa kueleza kama napenda kutembea msituni hapana sipendi kutembea msituni kwa sababu msituni ni pahali ambapo unaeza ukapatana na wanyama ambao ni hatari kama vile simba ndovu twiga na wanyama wengine ambao wanaeza hatarisha maisha ya mtu.

Wakati ambapo ninapofanya kazi zangu polepole ni kwa nyumbani kama vile kupika, usafi fua nguo. Huwa napenda kusikiza wimbo ama kusikiza hata nyimbo kusikiza mawasiliano katika redio.

Mimi mtu wa umunifu hapana mimi sio mtu wa umunifu lakini ninapenda kukaa na watu wambao wako na ubunifu hampia kujiangalilia katika mtadao mambo ya ubunifu kama vile mambo ya teknolojia za ai kompyuta na vitu uhumu.

Abali naitwa jesi ningependa kuelezea kuusu kinywaji abacho nachokipenda saidi. Kinywaji abacho ninacho kipenda saidi ni kinywaji cha jwisi ambayo imetengenezwa kwa matunda ya tufa. Tufa au ju kwa jina lingine ni tunda la apple ni juwisi ambao ukuwa na madini mengi na vitameni mzuri inayosaidia mwili.

Bali inaito jese nikependa kwelezea kama wanavaa miwani ndiyo wanavaa miwani lakini miwani inayoiwa hiyo miwani ambayo nimepona daktari ama nimepatiwa hospitalini ni miwani ambayo huwa navaa ikiwa kama ishara ya marembesho ama hata ikiwa ya kuni zuia ama kujikinga katika najua kali wakati ambapo ninaputembea.

Habari. Naitwa Jesse ningependa kuelezea kuhusu mji ambao nilizaliwa. Mji niliozaliwa unaitwa mji wa naivasha. Ni mji ambao uko katika kusini kwa wa wa nchi. Ni mji ambao unaeza kuwa na mavutio mazuri kama vile lake naivasha. Ni mji mzuri ambao watu wanapenda kwenda hata kufanyia mambo kama vile matebezi na mambo ya mashidano ya safari rally.

Habari naitwa Jessi. Ningependa kuelezea kinywaji ambacho nakipenda kunywa asubuhi. Kinywaji ambacho huwa napenda kunywa asubuhi. Ni chai ambayo imepikwa kwa maziwa na pia inaekwa chokoleti ama maziwa ambayo imeekwa chokoleti na sukari kidogo. Ni chai ambayo hukuwa tamu sana. Sana sana kama imepashwa moto kiasi.

Michezo ninayopendelea. Kueleza kitu ambacho huwa nafanya wakati wa mapumziko ya mchana. Wakati wa mapumziko ya mchana huwa kwanza nalaza mwili chini. Kisha naweza kupumzika nikikunywa maji ya msitu. Nalala kama dakika ishirini ama hata lisali moja halafu napumzisha mwili wangu.

Mbali ni tu jinsi ningependa kuelezea kitu ambacho huwa nafanya kwanza ninapoanza kazi. Kitu ambacho huwa nafanya kwanza ninapoanza kazi ni kuanza kuipanga kazi yangu kuanza kuiangalia. Ni aje nitakavyo ifanya kwa hiyo siku ili inapoisha hiyo siku niwe nimeimaliza yote kulingana na lengo ambalo nilikuwa ninatarajia kwa hivyo.

Habari naitwa Joyce ningependa kukuelezea chakula ambacho huwa nakila mara nyingi mchana. Chakula ambacho huwa nakila mara nyingi kwa mchana ni chakula cha mchele. Na kuku kwa sababu hicho ndicho chakula ambacho watu wengi wanachokikula mahali ninapopaishi. Hicho ndicho chakula ambacho utakipata sana sana kwa madukani kwa urahisi. Ingawa ni chakula ambacho siyo ati kinasaidia mwili sana.